Ninapenda zaidi msimu wa joto kwa kimombo ni summer. Msimu huu unaleta hali ya furaha, mwanga wa jua na shughuli nyingi za nje. Unakupa nafasi ya kwenda bustani, ufukwe au kutembea kwa utulivu bila baridi kali. Pia, jua linaongeza mood na nishati na hufanya mtu ajisikie active na motivated.

Mara nyingi wikendi napenda kutumia muda kupumzika, kufurahia au kufanya mambo ambayo hayafanyi kazi. Baadhi ya vitu ninavyofanya ni kupumzika nyumbani kwa kusoma kitabu, kusikiliza muziki au kutazama filamu au natalii ya tv bila stress. Pili napenda kuwa na familia na marafiki. Tunatoka kwenye chakula cha pamoja au mazungumzo ya kawaida. Tatu napenda kutembea au kuwa nje pia, huwa naandika au kutafakari na kujishugulisha na shughuli za burudani.